Mpangilio wangu za wikendi kwa msururu ama ukipenda ni sikwensha kwa lugha rahisi ni kwamba asubuhi ya jumamosi mimi huamka mapema na kuosha uso kufanya mazoezi ya mwili kidogo kama kukimbia au kutembea mimi hukunywa chai au kahawa na kifungua kinywa asubuhi ya baadaye naelekea kwenye maktabani kusoma vitabu au kusikliza muziki wa kanisa kufanya kazi za nyumbani pia kama kupika au kupanga nyumba mchana utakapowadia mimi hukula chakula cha mchana na familia yangu pia nawesa kutembelea marafiki au familia nyingine na naweza kufanya shughuli shughuli za burudani kama kutazama televisheni au kucheza michezo pia jioni utakapowadia mimi hupumzika na familia pia kuendeleza kusoma au kuzungumza baadaye ninaelekea kwenye chakula cha jioni Machachio. Nikaweza kufanya maandalizi ya kwenda kulala au kuosha meno kuandaa nguo usiku utakapofika mimi huelekea kusoma kidogo kabla ya kulala pia natafakari na kuomba ikiwa ikiwa imefika wakati wa kulala ilikuwa kuanza jumapili yangu kwa nguvu.